Kwa kweli mimi huwa napenda majira ya masika kwa sababu mimi mwenyewe ni mkulima ndio maana napenda hayo majira ya masika sana. Mimi nikiwa mkulima huwa yananisaidia katika ukulima wangu kwa sababu ni lazima nipande vyakula aina mbali mbali kama pengine mimea kama mahindi, maharagwe na mimea mingine mingi kama mboga. Na hiyo imenipelekea kwa mara mingi sana kufanya ukulima kwa sababu ukulima ni baadhi ya vitu muhimu katika sehemu ambayo naishi. Na ni baadhi ya chakula ambayo inazungushwa pengine kutoka nchi yetu nakupelekwa nchi nyingine kama pengine Marekani, ughaibuni, mara Uchina. Kwa sababu tunafanya ukulima vitu tofauti tofauti kama vile ukulima wa majani chai, ukulima wa kahawa najua nchi mingi zinatutegemea kwa majani chai na kahawa. Kwangu imekua ni jambo la afya sana nikisikia kuwa masika yako kila mara kwa sababu kupanda mbao tunakuza kahawa na majani chai huwa inahitaji mvua mingi. Ndio kwa sababu mimi huwa napenda majira ya masika. Kwa sababu kila wakati mvua inanyesha na mvua ikinyesha mahali popote. Jua kuna chakula kingi ambacho kinatoka shambani. Kwa sababu huwa tunapanda chakula kama kahawa, majani na mahindi kama kwa mfano tukiangazia kidogo pengine majani chai, majani chai huwa tunavuna kila wiki, tunachuma yale majani, kwa sababu kila wiki itakuwa yale matawj ambavyo tunachuma yamefika na yanafika kwa sababu ya mvua na mvua huwa inanyesha kila mahala kwa kusaidia yale majani chai pia kahawa iweze kukua kwa haraka sana. Halafu kando na hayo yote mahindi ambayo tunaaguza yanahitaji mvua mingi sana, kwa sababu tunakuza mahindi ambaye ni marefu na ni mahindi ambaye yanahitaji mvua na ni mahindi ambayo inalisha inji nzima. Mahali ambapo tunaishi, tunategemea mahindi kama kilimo kikuu. Kwa sababu utapata kila mkulima ama watu ambao wanaishi huko kwote wame panda mahindi mashamba makubwa makubwa. Kwa sababu hawapandi mahindi kwa sababu ya kukula ilhali wanapanda mahindi kwa sababu ya kuuza. Na wakiuza yale mahindi wanapata mapato makubwa sana kwa sababu mtu anaangazia ile kilimo cha mahindi kama ni kilimo ambacho ameweka akili zake zote ni kama mfanyakazi. Ambayo anafanyia serekali kazi, kwa sababu upande mwingi utapata mtu analima maindi kama ekari mia moja, ekari mia mbili ambalo ni shamba kubwa sana hata mtu mmoja hawezi faulu kama hauna pengine mashine kama tingatinga na mashine tofauti tofauti, pengine mashine ya kuvuna, ya kupanda, mashine ya kupalilia, mashine ya kunyunyizia dawa, yote inahusika kwa sababu ya upanzi wa hiyo mahindi. Na kitu ambacho kinanifanya nipende masika zaidi ni kwa sababu ya mvua mingi ambayo watu wanashuhudia, na hiyo mvua huwa inatusaidia katika kufanya ukulima wetu uwe rahisi kwa sababu tukiwa na maji mengi ukulima haiezi tusumbua kamwe. Halafu mara mingi watu wanasema unafanyaje kazi kwa masika, nakwambia kufanya kazi wakati wa mvua mingi ni rahisi sana. Kwa sababu ukitaka kulima, unalima pengine na unanyunyiza kwa mimea dawa ya kukausha ile uchafu. Alafu unaekelea mbolea, baada ya kuwekelea mbolea mimea yenyewe itakua kwa sababu kuna maji mengi ya kuhakikisha zile mimea zinakua kwa wakati. Halafu mara mingi watu wanajiuliza hewa ya masika huwa ina, iko vipi? Hewa wakati ya masika kwangu huwa ni mzuri sana kwa sababu nikisikia mvua inanyesha halafu jua iwake kidogo kuna vile hewa safi huwa inatokea na hewa ya majani chai, ya kahawa, mahindi ya mimea huwa inakuwa hewa nzuri ambayo inatoa pengine zile kemikali zote paka angani inakuwa.

Urafiki ni kitu cha muhimu na ni kitu ambacho huwa kinanisaidia maishani mwangu kujua vitu tofauti tofauti na hata kuungana na jamii mbalimbali ambazo singewahi kujua kama ningeweza kuungana nazo. Na mimi kwa hakika mimi huwa naungana na marafiki kila mara na huwa nafanya marafiki wapya kila mara kwa njia hata zingine ambazo ni za kutatanisha, zingine ni za kupendeza sana, zingine ata huwezi kueleza. Kwa sababu mara mingi tukienda pengine michezo kama tunatoka shuleni kwa sababu mimi kama mtunakuenda michezo huwa nakutana na walimu tofauti tofauti na wanafunzi tofauti tofauti na watu wale ambao wana fanyakazi kwa zile michezo na kila mara tunapokutana unasikia tunaongea pamoja, tunabadilishana namba ya simu na papo hapo urafiki unaanza. Na mara mingi urafiki umekua ni kitu ambacho kinatusaidia katika pengine kueneza vitu ambavyo tulivyonavyo, bidhaa, pengine nataka kuuza kitu na niko nimeunda mitandao, nimeweka marafiki wangu wote hapo, inakua rahisi, hicho kitu kuuzika kwa sababu mtu ambaye atakuwa na haja nacho, atatuma tu ujumbe, kwa ufupi, aseme mimi nataka kununua kile ambacho umeweka mitandaoni. Na itakua rahisi sana kwa sababu atakudhamini kama rafiki yako na anunue hicho kitu. Sasa mara mingi kwangu kufanya marafiki wapya ni rahisi sana kwa sababu umekuwa ni kitu ambacho kinatusaidia katika pengine kueneza vitu ambavyo tulivyonavyo, bidhaa, pengine nataka kuuza kitu na nimeunda mitandao, nimeweka marafiki wangu wote hapo, inakuwa rahisi hicho kitu kuuzika kwa sababu mtu ambaye atakuwa hapo ndipo unaunda marafiki wengi sana alafu wakati mwingine wakati ambapo tumeenda pengine mafunzo ya ziada ya walimu hapo tunaenda tunakutana na walimu tofauti tofauti kutoka pembeni zote na pia hapo kuunda urafiki ni rahisi sana kwa sababu unapokaa wakati pengine wa maamkuli ama kiamshakinywa mtakutana muanze kuongea mubadilishane namba alafu utastukia tu kuna walimu, baadhi ya walimu ambao mnaongea nao mnaelewana, mnacheka pamoja, anasema eh nibadilisheni ama nitakuja kutembea sehemu yako nawe unitembeze huko kwa sababu pengine ni kuzuri naishi katika border kuvuka kwa nchi nyingine ni rahisi. Sasa hapo ndiyo tunaunda urafiki upya kila uchao alafu wakati mwingine, tunaposafiri hata kwa magari, barabarani, umepanda pengine basi, unaelekea kutoka kituo kimoja, pengine unatoka kijijini, unaelekea mjini. Sasa mtu ambaye umekaa naye kando yako, mtakaa kidogo, mkwe na kimia, kimia kitajiri lakini mtastukia tu kuna mambo mawili matatu mmeanza kuongea, mkiongea, mkendelea na mkizidi na safari, mtafikia mahali, ustukie, mkadilishana namba. Hata pia kwa usafiri pia huwa inaunda marafiki wengi sana bila wewe kujua. Alafu wakati mwingine, wakati pengine mnaenda kununua vitu sokoni, kwa mfano kama kule mjini, kuna soko kubwa sana linatiwa kikomba unaweza kwenda huko, ukakutana na watu tofauti tofauti na mahali ambapo unaenda kununua pengine bidhaa yako, ukapendezwa na yule mtu ambaye anakuuzia bidhaa. Na ukamupa, ama mkabadilishana namba, ukamwambia, utakuwa unaniekea mzigo kwa gari, mimi nitakuwa nakupigia tu kama mzigo, umefika, alafu unanikagulia ili mali ambayo nataka safi unaniekea kwa gari, inanifikia mahali popote niko. Pia kwa njia ya biashara mara nyingi watu wanaunda marafiki wengi sana kwa biashara, wanapo keti pamoja, waanze kupiga pengine hadithi, tofauti tofauti, wanaunda marafiki sana. Alafu wakati mwingine ata wakati ambapo mmeenda pengine kufanya, pengine uchaguzi, wa viongozi, mbalimbali pengine kanisani, na umetoka pengine kijijini, umeelekea mji mkuu kwa sababu kiongozi mwenye mnamchagua kanisani ni kiongozi ambaye ameongoza nchi nzima. Sasa mnapokutana pale mnaongea na watu tofauti tofauti mnabadilishana namba na hiyo ni njia pia ya kuunda urafiki.

Mchezo wa mpira wa mguu umenifanya mimi kujulikana na kuenda mahali ambako sikuwahi tarajia kama naweza fika mahali kama hapo. Mara mingi nimekuwa nikichezea timu tofauti tofauti ambapo napandishwa ngazi kila kuchao kwa sababu ya mchezo wangu mzuri. Nilikuwa mwanakandanda kuanzia utotoni ambapo nilikuws na ujuzi wa kucheza mpira. Na kwa mara mingi nimechezea pengine timu tofauti tofauti, klabu tofauti tofauti kwa sababu ya mchezo wangu huko juu sana. Na nilipenda kucheza mchezo huo kwa sababu ilikuwa ni kipaji ambayo nilikuwa napalilia kuanzia utotoni. Tangia nizaliwe nilikuwa nikienda kutazama mchezo wa mpira wa mguu, ulikuwa unanipendeza sana ilihali sikujua ya kuwa siku moja nitakuwa mchezaji hodari ambaye nitajulikana kokote kule na sifa zangu zitatembea kutoka nchi moja mpaka nyingine. Hapo ndipo nilijua ya kuwa kumbe vipaji huwa vinalipa sana kuliko kitu kingine chochote. Kuanzia nijigundue kuwa naweza cheza mchezo wa mpira wa mguu. Hapo ndipo nilianza kukuza talanta yangu polepole mpaka nikafikia kimo cha watu wa kimataifa. Ambapo nilikuwa nikichezea hii klabu kama mwaka mmoja ama miwili nastukia nimebadilishwa. Ama vilabu vingine vimeniona na vinataka nijiunge navyo. Hapo ndipo nilikuwa naweka bidii kwa mazoezi yangu kila siku kuhakikisha naimarisha mchezo wangu na kila mara nilikuwa nafanya zoezi kwa wakati, zoezi ambayo inanisaidia mwili wangu kuwa mwepesi. Hata ninapoenda kwa uwanja nikigaragaza mpira inakuwa kwangu rahisi sana. Rafiki yangu siku moja alikuwa ananiuliza ni vipi wewe ulifikia kuwa mchezaji bora zaidi, nikamwambia, kwa haya maisha ni lazima ujitume ujue ni nini unakitaka na unataka ukifanye kwa sababu gani, si ukifanye kwa sababu umesukumwa na mtu yeyote ilhali ukitaka kufanikiwa kwa kitu chochote iwe ni michezo, iwe ni biashara, iwe ni masomo iwe ni taaluma yoyote ambayo unataka kujiunga nayo ni lazima ukuwe na kitu ambacho kinatoka ndani kwa ndani ambacho kinakusukuma, hufanyi tu kitu kwa ubora wake, na ukitekeleze kulingana na vile unavyotaka kufanikiwa maishani. Hapo ndipo nilimwambia mimi, nilianza kimchezomchezo, nilipoona wezangu wanacheza uwanjani, nilikuwa na tamaa kuanzia utotoni, na ikinibidi kila asubuhi kunapokucha niamke mapema nifanye zoezi ngumu sana ambayo watu walikuwa wanasema najiumiza itanisaidia nini, lakini sikuangalia chenye watu wanasema, niliangalia ni vipi nitaimarisha mchezo wangu wa mpira wa mguu. Na ilinisaidia sana kuimarisha mchezo wa mpira wa mguu ambao nilikuwa naupenda kwa kufanya zoezi, kwa kujinyima vitu vingi, starehe na kuangalia mambo ambayo watu wanasema kinyume na mchezo wa mpira wa mguu. Watu walikuwa wanasema, wangapi tumewaona wakicheza vizuri lakini wanaishia hapa tu, hawakujua ya kuwa, siku moja nitakuwa taa ya jamii ambayo inaangaza, na ambayo iko na mwelekeo, na ambayo iko na ushindi mkubwa kwa sababu hapo ndipo nilianza kujulikana kwa kucheza vizuri, kwa kukuwa makinifu, na kwa kuwa mchezaji bora wa mfungaji mabao. Siku moja tulienda kucheza mchezo alafu, hiyo siku sikuanzishwa katika uwanja kuchezea timu. Nilikuwa nimekaa chini kipindi cha kwanza kikaisha na ilikuwa ni finali ambaye ilikuwa inataka angalau timu moja ivuke ushindi kwa penalti ama iibuke ushindi kwa kucharaza timu ingine bila kuwahurumia. Hapo ndipo waliniingiza kwa kipindi cha pili na nikaleta mabadiliko makubwa kwa sababu nili saidia timu kwa kufunga mabao mawili lakini ambaye ilikuwa ya kutafutwa kwa sababu timu ambaye tulikua tunacheza nayo ilikuwa ni ngumu sana ilikuwa imejipanga ilikuwa imefanya zoezi ya kutosha ilikuwa pia inataka kuibuka kama washindi kwa sababu walikuwa ni watetezi wa kikombe hicho.

Kama vile waswahili husema, siku njema huonekana asubuhi. Kwa mimi, hiyo ni ukweli kabisa kwa sababu huwa naanza shughuli zangu mapema sana ninapoamka kwa sababu ya kuwa hii kazini. Na imekua nina tabia ambaye nimezoea tangia utotoni kwa sababu hata nakumbuka nikienda shule ni nilikuwa naamka mapema sana kwa sababu shule yetu ilikuwa mbali sana na nyumbani. Sasa ilikuwa lazima mzazi akutayarishe mapema kama kuamka pengine mapema asubuhi kabisa kama saa kumi na moja ujitayarishe ukunywe kiamsha kinywa kabla haijafika saa kumi na mbili itakuwa umesha chomoka umeenda shuleni. Na nilikuwa nawahi shuleni mapema dakika kama thelathini ama arubaini kabla wanafunzi wengine kufika. Sikuwahi pigwa viboko vya kuchelewa shuleni kwa sababu ilikuwa ni desturi yangu kuwahi mapema kufanya shughuli zangu kwa wakati. Nakumbuka nikiwa mtoto siku moja tulikuwa tunaenda shambani kuhakikisha tunachuma kahawa kabla kufanya shughuli nyingine yoyote. Sasa ilikuwa wana kupea kama pengine lazima uchume kahawa kama pengine kilo hamsini kila siku. Sasa ilikuwa ukiwahi mapema uchume hiyo kahawa kama jua halijakuwa kali inakuwa kuwa kwa rahisi sana. Kwa sababu unaamka asubuhi majirani wadhanie huyu huwa hufanyi kazi yeyote. Lakini hawajui uliamka asubuhi ukachuma kahawa, ukamaliza kuchuma kahawa, ukaipeleka nyumbani. Wewe umetulia wanadhani uko sawia na wawo. Kumbe wewe umesha maliza kazi ya siku. Tayari unafanya shughuli zingine zenye wao wanadhania wewe ni mvivu unafanya shughuli rahisi rahisi. Kumbe ulishaji panga ume amka mapema umesha fanya shughuli yako kwa wakati. Na mara mingi ata uki kuja kupata kwa maisha kuwahi huwa inasaidia vitu vingi sana kwa sababu hata pengine wanabiashara wanapoenda sokoniukiwahi mapema watu ambao watakuja kununua bidhaa ni zako watangangania kabla wanabiashara wengine kufika kwa sababu wewe pekee yake ndiye utakuwa sokoni na watu watakuwa wananunua kwa mmtu mwenye ako si yule ambaye hayuko na hivyo ime nisaidia mara mingi sana maishani mwangu kwa sababu kuna vitu tofauti tofauti nimekuwa nikifanya pengine kama biashara, pengine kama ukulima, kwa mfano kama mimi nimekuwa mkulima hodari wa mahindi, na watu wote ambao wanawahi katika kuhakikisha wanapalilia shamba mapema, kama ni kulima wanalima mapema, kurudia kulima shamba mara ya pili mapema, shamba linapata ile uwezo wa kuua wale wadudu ambao pengine wangekuja na waathiri mimea zako. Alafu, ikifika wakati ya upanzi, shamba limesha kuwa safi. Magugu yote ambayo ilikuwa ndani mwake imekauka. Ata haina uwezo wa kumea tena upige mitaro. Alafu, uwekelee mbegu ianze kunawiri hiyo mbegu inaonawiri sana kwa sababu ulifanya shughuli yako mapema. Ukafanya shamba lako likawaua wadudu wote. Na likahakikisha magugu ambayo yangemea yote yamekufa. Alafu wakati mwingi, hata vile nilikuwa naenda, pengine shuleni, ili nisaidia sana katika kukua makinifu, masomoni, kwa sababu ilikuwa nikifika mapema, kama ni uchovu, ni pumzii kidogo, kabla watu wengine ama waalimu kufika, darasani, nitakuwa nimemaliza kazi yote ambayo walikuwa wamenipea, ya ziada, nimesha fanya, hata wenzangu wakija wakidhania, wanangangana na mimi, wanaanza kufanya kazi ya ziada, itakuwa mimi nafanya, tena shughuli nyingine tofauti na kazi ya ziada pengine nitakwa na soma vitabu kama riwaya, tamthilia, ama hadithi na ongeza ujuzi kwa masomo yangu sasa hao wengine tunapo anza kusoma nao mimi niko na mafunzo ya ziada zaidi kuwaliko na hiyo imekwe ikinisaidia sana kumaanisha ukitaka kufaulu kwa kitu chochote lazima ukuwe ni mtu ambayo umeweka masaa, mtu ambaye unaamka mapema, mtu ambaye unatangulia kufanya hicho kitu kabla watu wengine wakifanye. Kwa sababu kwa hii maisha ndio faulu, lazima ufanye vitu tofauti na watu wengine, na lazima ukuwe ni mtu mbunifu ambaye utaweza kufanya kitu, chenye watu hupendanga wagundue, itakuwa umesha maliza na watu wamesha kujua.

Kwa kweli, mimi ni mzaliwa wa mji wa kitale. Ni mji ambao unajulikana nchini kwote kwa upanzi wa mahindi. Na ni mji ambao unajulikana kwa kulisha nchi nzima kwa mahindi. Kwa sababu watu wengi wanajiuliza kwani kule kitale kunakaa vipi, watu wengi wanakua na maswali mengi ya kujiuliza kuhusu mji wa kitale kwa sababu hua unatoa mahindi hapa ukona uwezo wa kulisha nchi nzima. Na kwa mara mingi watalii wangekuja huko kutembelea kuona ni jinsi gani huo mji uko na mazao mengi ya mahindi. Kumbe tu ni vile hali ya hewa na vile mungu alieka ile maumbile ya ule mji. Kwa sababu uko na uwezo kukuza mahindi mengi sana na yanazaa mazao mengi sana ambapo watu wengi wanajiuliza. Kwani huu mji ni nini uko nao ambao miji zetu zingine hazina. Lakini hapo ndipo mimi nilizaliwa, nikalelewa na nililelewa mahali ambapo ni pazuri sana, kwa sababu nikiwa mtoto kitu ambacho tungefanya kwa sababu babangu alikuwa na shamba kubwa ni kuenda kuangalia shamba linalimwa kivipi kwa sababu tulikuwa na mashine ya tingatinga ambayo inalima lile shamba. Sasa ilikuwa tukiamka kuenda kuangalia ni wapi mahindi yamepungua pengine kwa mbolea ama yanabadilika yapigwe dawa tuhakikishe tunaongeza mbolea. Hapo ndipo mimi nilikuwa. Na ni vitu ambavyo vinavutia zaidi kwa sababu ni mji ambao uko na vyakula vingi, vya mahindi, maharagwe na vyakula vingine vingi. Nii mahali ambapo kuna maziwa mengi kwa sababu ata ufugaji wa ng'ombe huko kwa kiwangu kikubwa kwa sababu ya majani na vyakula vya ng'ombe vinapatikana. Na hali ya hewa pia ni safi kwa sababu ya masika na mvua mingi ambao hua nashuhudia katika ule mji wa Trans Nzoia ambapo ni Kitale. Na mara mingi mambo mengi ambayo mimi hukumbuka kuanzia utotoni ni wakati vile tulikua tunaamka asubuhi pengine kama ni wakati ya kuvuna mahindi, sisi tunaenda kusumamia wale ambao wafanya kazi ambao wanaoafanya kazi ya kuhakikisha wanatoa mazao shambani sasa ilikuwa unaamka asubuhi unaamshwa na mama na baba anawatangulia ilikuwa mnafuata baba mbio mwende msimame na yeye shambani mkitembea shambani kwote kuangalia mahali ambapo mahindi imeachwa mnaitoa mnaongezea kwa yale ambayo yanavunwa alafu mnaangalia wale wakufanya hiyo kazi wasije wakafanya utoro ya kuwacha nyuma mahindi mengi alafu ndio wakuje badae waichukue sasa hiyo ndio kitu ambacho nakumbukia ututoni tulikua tunafanya alafu tulikua tunaenda, kwa msituni, kwa ile msituni kulikua na maji mengi ambayo yanapita ya mto, ambapo tulikua tunaenda kuogelea, tukiwachunga mifugo zetu, hiyo ilikua ni baadhi ya vitu ambavyo vilinipendeza sana kwa sababu illkua tunaenda mtoni, kuchunga mifugo zetu kwa msituni ilikuwa ni lazima tuingie kwa mtoni tuogelee, tofurahie na tuchune hata miwa za majirani tule kule mtoni. Iyo ni baadhi ya mambo sitawaisahau kwa maisha yangu kwa sababu tulikua tunatekeleza vitu vingi. Kule chini mtoni tukikutana na wenzangu. Pengine tukifanya michezo tofauti tofauti ya kuogelea, ya kujificha kwa msituni na kutafutana ambapu ilikua inatusaidia katika kusukuma masaa wakati tunapofanya uchungaji wa mifugo tofauti tafauti kama vile kondoo, ng'ombe, mbuzi na ata ngamia na mara mingi watu hua wanajiuliza ni kwa nini ule mji wa Kitale unatoa mahindi mengi sana. Swala hilo limekua ni swala sugu sana lakini jawabu yake, ni kwa sababu hali ya hewa ya ule mji wa kitale inaruhusu mahindi kukua kwa kasi sana na inaruhusu mahindi kukua kwa kiwango kikubwa sana. Ndiposa tunatajika nchini kwote kama wasafirishaji na walishaji wa nchi nzima kwa vyakula vya mahindi na kwa vyakula tofauti tofauti ata pengine maziwa. Na hapo ndipo mimi napenda.

Kwa kweli mimi ni msomaji na kwanzia ututoni mimi huwa napenda kusoma hadithi fupi fupi ambayo ue inanisaidia sana katika kuwa mubunifu kukuwa mutu mwenye naona mbaali na kuwa mutu mwenye na kuwa nakumbukizi mzuri sana kwa vitu vingi ambayo ninavyo visoma tofautafauti na ue inanisaidia katika kukua mutu ambaye naeza buni hadithi fupi fupi na hata mimi mwenyewe nikaziandika. Nilijifunza kuvisoma vile vitabu vya hatithi fupi fupi tangia utotoni ambapu nilikuwa nakutana na vitabu tofauti tofauti. Na vilikuwa vinanisaidia sana kukuwa makinifu na kukuwa mtu ambaye naeza hata kujiandikia kitabu mimi mwenyewe na hata nikachapisha na kukipeleka sokoni kwanza kuiuza. Na maramingi nimekua nikipende iyo hathithi fupi fupi kwa sababu zilikuwa zinaelezea vitu tafauti tafauti jinzi pengine ukoo wetu ulianza ama jinzi wakoloni waliingia nchini na waka tutawala sisi kama Afrika na adhidhi zingine za majitu, hadhithi za jinzi jamii tafauti tafauti ilianza, adhithi pengine za watoro. Hizo zote zimekuwa hadithi ambazo zimekuwa zikinivutia sana kwa kuvisoma vitabu vya hadithi fupi fupi. Pengine nikisema kidogo kuna hadithi moja ambaye nilikuwa na shuhudia ambapo sungura, ndovu, simba waliitwa kwa changamoto ya kuoa bindi moja murembo sana ambaye alikuwa ametatiza watu wengi kumu twa kama bibi yao. Lakini sasa wakapeana mutiani mumoja raisi sana ambapo alisema mtu yoyote ambaye atakunywa maji moto ambaye imetokota kabisa yeye ndiyr ataibuka mshindi wakujinyakulia ule bindi. Sasa kwa mara ya kwanza ilikuwa ni mutiani ambayo ilikuwa imekwa pale ni ilikuwa ni jaribio ambalo lilikuwa linangaliwa na watu wengi sana. Na watu walikuja kutazama vile, ni nani ataibuka mshindi kwa ule mutiani ambao wameeka mbele yao. Sasa ikaanzia sungura akasema mimi kwa sababu mimi ndiye mkuu ambaye najua naenda kujinyakulia huu muschana. Nilazima ndakunywa haya maji ya mwisho. Ndiyo mjue ni nani ndiye mkuu kuliko wote. Sasa hao wakasema nani atatangulia wanatokota maji wanaleta pale pembeni wametayarisha mahali pa kueka yale maji alafu akaanzia ndovu, ndovu akaja akachukua yale maji akanywa kuonyesha yeye ndiye anaenda kuibuka mshindi wa kunyakua yule msichana lakini baada kunywa yale maji akafa kwa sababu yalikua matokota na yalikua moto sana sasa hikafikia ni raundi ya pili ambapo walimwita simba hakujeonesha umairi wake kama ni yeye ndie anenda kumpokonya ama anenda kumuchukua ule msichana kukushinda hilo shindano. Sasa kwa shindano la pili simba akaja haka nguruma kwa sauti kubwa sana. Na watu waka sema huyu ndiye anenda kukuwa mfalme. Kwa sababu yeye ni mfalme wa wanyama. Yeye ndiye anenda kuibuka mshindi na nilazima yeye ndiye atashinda hili shindano. Sasa vile ilifikia wakati wake wakamupa yale maja ambaye yametokota mzuri kabisa. Hakuongojea hata nukta akanywa maramoja. Baada ya kuyanywa yale maji, akafa pia. Sasa ikabakia sungura mjanja ambaye alikuwa amebaki uwanjani pekeyake. Kumbe ya likuwa na misaba, kwaona wenzaki umesha kufa na hami pia sita kufa. Lazima nikue mjanja, ndiposa niweze kuibuka katika ilishindano. Sasi vile ilifikia wakati wa sungura, akachukua yale maji. Haka anza kuzunguka na haya kioneshe kila mmoja ambaye alikuwa amekusanyika pale kujionea akawambia nataka muakikishe haya maji ni moto na yametokota tu kama vile wanyama wenzangu walikuwa wamekunywa wakafa. Wakati yinyalikuwa na zunguka hakionesha lile shindano hakizunguka hakionesha vile yayo maji ni moto kumbe yalikuwa ya napoa. Na vile yalipoa kabisa na akanywa maji ayaku mchoma na akaibuka mshindi na aka jitualia mchana kwa uraisi tu hivyo. Iyo inatuonesha kwa haya maisha si lazima ufanye vitu kufraisha watu ama kuonesha watu wewe uneeza hila ufanye vitu ambavyo vitakunufai wewe mwenyewe na vitakusaidia kuwa makini na muerevu ndiposa ufaulu maishani.

Binafsi mimi nimekua napenda sana ya maonesho sana kuanzia utotoni mwangu. Nimekua nikiona maonyesho tofauti tofauti, nikifuatilia vipindi tofauti tofauti. Kwa sababu kuna wakati mmoja kulikuwa na kipindi kimoja ambacho kilikuwa kinaendelea cha mnyama wa shambani. Ambapo kilikuwa kinatueleza vitu vikuu sana ambavyo watu wengi siku hizi wamevipuzilia na vilikuwa vinawasaidia katika kukua makini na kuimarisha maisha yao kwa kuwa bunifu kama sasa hivi ninapo ongea sanaa ya maonyesho imenisaidia mimi kukua mtu mahiri na kukua mtu mbunifu sana. Kwa sababu ni kikubmukia yale maonyesho ambayo walikuwa watuonyesha ya wanyama shambani wale wanyama walikuwa wanatusaidia kuona vitu tofauti tofauti na kuona maisha kwa mtazamo tofauti kwa sababu ilikuwa wanatuonyesha jinsi watu tofauti tofauti wanafanya ukulima wa wanyama ambapo ungepata wanafanya ule ukulima kwa kutumia pesa kidogo sana ukilinganisha na vile watu wengine wanafanya ukulima wa wanyama wao kama vile nilikuwa nafatilia yale maonyesho ya wanyama shambani ilikuwa inaonyesha jinsi wanyama tofauti tofauti wanakuzwa na ni vipi utafanya ule mnyama akue kwa urahisi ukitumia chakula kidogo na ukitumia pengine rasilimali kidogo kuhakikisha wale wanyama wanakua na unawauza. Unapata fedha ama unapata mapato mazuri. Nakumbuka kuna wale wanyama wa shambani ambapo kuna mzee mmoja alikuwa ana wafuga ngombe wa maziwa ambapo ule mzee alikuwa na uwezo kusafirisha maziwa kama lita elfu na shangaa mtu anaweza kivipi kusafirisha maziwa kama lita elfu mbili sokoni kila siku kumbe hawakua wamejua siri. Ule mzee alikuwa, amekua makini na alikuwa anajua viegezo vyote ambavyo angezingatia kuhakikisha ngombe wake wanatoa maziwa mengi na alikuwa anawapee chakula kidogo sana. Sasa watu walikuwa wanajiuliza na ngombe vile ako na tumbo kubwa utafanyaje mbaka atoe maziwa mengi kwa kumpee chakula kidogo na nilazima kule chakula kingi ule mzee alikuwa amevijua vile vigezo kwa sababu hata vile alikuwa anachanganya chakula chake, alikuwa anachukua chakula tofauti tofauti chakula ambacho kiko na madini ya maziwa mengi, anachanganya na kile ambacho kinafanya ngombe akue mkubwa, akuwe na matiti mazuri, na alikuwa anachanganya kile chakula kidogo tu ngombe akila hivi anakunywa maji mengi na hayo maji mengi yanasaidia katika kufanya maziwa yawe mengi na vivyo hivyo ndivyo ule mzee aliibuka mzee mwenye alikuwa ameimarika na alikuwa ameimarisha ukuzaji wake wa ngombe wa maziwa ambapo alikuwa anajulikana nchini kote na watu wengi hata wanafunzi kutoka mashule mbalimbali walikuwa wanakuja kwa kile kilimo cha ngombe. Kwa wanyama wa shambani maonyesho ambayo ilikuwa inaonyeshwa kila mara huyo mzee angepata wageni tofauti tofauti na hawa wageni hawakua wanakuja mikono mitupu. Kabla uweze kuingia kwa boma la huyo mzee lazima uogee maji ambayo yameekwa kemikali ya kutoa uchafu wote na viini ambavyo ungebeba upeleke kwa ruli lake la ngombe ama mahali ambapo anafugia ngombe na watu walipokuwa wakienda huko lazima kila mtu kama umepeleka wanafunzi mia mbili. Kila mwanafuzi atoe angalau shilingi mia moja mia moja ama mia mbili ya mwelekezi na hiyo pesa ilikuwa inaenda kwa akaunti ya huyo mzee na ilikuwa inamsaidia sana katika kununua chakula ya wale mifugo na hata ilikuwa inamsaidia katika kulipa wafanyakazi ambao walikuwa wanafanya shuguli ya kuelezea wageni ambao wamekuja kuwaonyesha yale maonyesho na hata wageni tofauti tofauti kutoka nje ya nchi walikuwa wanakuja kujisomea. Tukija kusoma pia kuna fedha ambao ulikuwa unalipa papo hapo ju kwa sababu kulikuwa na walimu na waelekezi ambao walikuwa wanaelekeza watu pale katika yale maonyesho ya ngombe katika kwa boma ya huyo mzee. Na ilinisaidia sana hayo maonyesho yailinisaidia mpaka mimi mwenyewe nami nikaanza ule utaratibu wa kujaribu kuwafuga wale ngombe wa maziwa. Ambapo nilianza na wawili na wamenisaidia pakubwa kuliko kukaa bure.

Kwa kweli kabisa mimi ni moja hapo wafanya kazi ambayo wana kuwa mfanya kazi wa kuigwa sana kama mfano na wengi. Kwa sababu mimi huwa nafanya kazi yangu vizuri sana kwa umakini na kwa ubora zaidi mbaka wafanya kazi wengine. Hua wana kuja kwangu, tuneongea pa moja nao, wananiuliza ni jinzi gani, wewe uona faulu mambo yako kwa haraka sana. Sasa imenifanya mimi kuungana na wafanya kazi wengi na kujienga usiano wangu mzuri nao. Kwa sababu maramingi uwa sikui na mambo mengi kama pengine atikuongea pengine kupiga mdomo ama kuongelea kinyume ya chamutu mwingine. Huwa nashugulika tu na kazi yangu nikifika kama ni kuenda shuguli ambazo wamenipea hiyo siku ndazifanya na nimalize kwa haraka sana. Na niongoje wani pange jinzi ya kufanya shuguli nyingine. Hapo uwa ina nisaidia sana kuepuka pengine masengenyo una vitu vingi ambavyo vinginetoa katika kazi yangu. Na imenipelekea kujenga usiano mkubwa sana na wafanya kazi wengine ambapo uwa wana kuja kuniuliza mashahuri. Mbona wewe upendi kuongelea watu wengine. Hama wewe hupendi kuongelea mambu mingi ukija tu. Unaingia kazini na unanza shuguli zako za kila siku. Bila ara kubishana ama kuongea na mtu mwingine. Wakija mimi huwa na wambia kwa hii maisha kitaka kufaulu. Wacha mambu ya watu wengine. Wewe shugulika na shida zako na mambo ambayo umekuleta. Nikifikia wakati ya kutaniana ama wakati ya kucheza amu wakati ya pengine kuongea na mmoja na mwingine na kunda urafiki. Tunaunda kama tumesha amaliza kazi. Ukifanya hivyo hakuna siku taiko sana na mutu yeyote. Na ukikuwa na uchache wa kuongea sana ama kufanya mzaa uwezi kwa sana na mutu yeyote. Kwa sababu hakuna mali popota mbapo mutakuwa mna gwaruzana. Ama mutakomu na rushania maneno. Kwa sababu wewe utakua na shugulika na shuguli ambazo zilikuleta kazini. Sasa kila mara mimi nikikutana nao na wafanya kazi wengine wa wanapenda sana kukuja mwali ambako uniko wakati wa mapumziku ambako wanapenda kunitania sana, kunichekesha, jinzi mimi ni mzuri, jinzi mimi wa wanapea ushahuri mzuri na huwa sitaki maneno ya watu, huwa nakaa tu kibinafsi nafanya shuguli zangu nikimaliza na naenda kama nimemalizisha shuguli ya hiyo siku narudi nyumbani. Bila ata kugombana na mtu ya yote. Ilo ni jambo ambalo nisaidia sana kufanya mausiano. Na wafanya kazi wengine wa kambuni wote na ata kujuana zaidi na hapo ndipo imekuwa ikinisaidia hala kupanda ngazi kwa kazi yangu. Kwa sababu niko na uwezo wakuunganisha wafanya kazi wote. Kwa shahuri. Kwapea mwelekeo na wengi wanafata nyayo zangu ambapo zimenisaidia sana hata kujulikana na wakubwa wangu. Ambapo wananiambia wewe unafanya kazi mzuri sana. Tangia ujiunge na kambuni yetu tumeona mabadiliko makubwa na hata tumeheza kushudia matokeo mazuri sana kwa kazi yako na hata tumeanza kuona mazao ya kambuni yamenda juu sana. Na hicho kitu kime isaidia tangia utotoni kwa sababu sikuwa mtu wakulalamika sana, sikuwa mtu wakusema ati ili haliezekani bali nikuwa mtu wakujituma na kuwakikisha. Chochote ambacho nafanya kinazaa matunda mazuri na chochote ambacho nafanya kinashawishi watu wengine kufuata zile nyayo na zile mtindo jinsi inavyoendesha maisha yangu. Na ime nisaidia sana kunda mausiano na watu tofaut wa uti. Hata nikiwa kule kazi ni nilikuwa naona wafanya kazi wengine wananiangalia sana. Wanasema kwani sisi vile tunaona ni kama tunataka kulalamika. Tunataka kuzua rapture vile pengine kazi imekua mingi. Lakini yule akija kazi kwaki na kuwa raisi zaidi. Kasababu anamaliza kazi yake mapema. Sisi tukijaribu wapi kumbe manunguniko si mazuri ukiwa kazini. Ukipewa kazi, ipende hile kazi, ifanya kwa moyo wako wote na kwa moyo mkunjufu, pia ata itakusaidia kukuwa na uraisi wa mawazo yako, utakuwa nuafikiria vitu vingi ambayo viko kinyume na kazi yako bali utakuwa nafanya kazi tu kwa sababu unaipenda utaifanya kwa haraka kwa sababu ni kazi ambayo ilikuleta.

Tangia niwe mtoto mdogo nilikuwa napenda sana kukwenda kwenye bustani. Na bustani ilikuwa na maua tofauti tofauti ambayo ilikuwa inatoa harufu nzuri sana ambayo ilikuwa inapendeza. Na hiyo harufu ilikuwa inanifanya wakati mwingi nikitaka kuenda kupata harufu nzuri naenda kwa ile bustani. Na ile bustani ilikuwa inanisaidia kuona mambo tofauti kwa sababu nilipokuwa naketi hapo hiyo harufi inanigonga, pengine inanigonga kwa mwili mzima na wakuwa, inanifanya niwe ni mtu ambaye nakuwa na mawazo ambayo ya kuona mbali sana na nilikuwa nikienda kwenye bustani nikiketi pale hiyo harufu ya maua ikitokea najihisi ni kama mambo yangu yamebadilika tayari na mwili unawaza tofauti. Na nilikuwa napenda hiyo harufu ya zile maua ambazo zilikuwa zimepandwa pale bustani kwa sababu zilikuwa na harufu nzuri zaidi. Na sijui ni wapi ambapo walitoa yale maua kwa sababu yalikuwa ni ya kipekee na ni maua ambayo ilikuwa inapendeza watu wengi. Kwa sababu kila mara ilikuwa naona watu wakija kwetu nyumbani, wakitaka kuyanunua na wakitaka wa wape kidogo waenda wapande kwao. Ingawaje mengina hayakuwa ya kungolewa kwa sababu ilikuwa ukiyangoa unauwa uzao wa yale maua. Sasa ilikuwa mbaka yamwage mbegu ndo watu wakuje pengine tukieka kama tukieka kwa tutatuta za pengine plasiki ndio wakuje wainunue yale maua. Na yalikuwa yanauzwa kwa bei ghali sana kwa sababu ilikuwa ni maua ya kipekee ambayo hayangepatikana yote. Kwa sababu ilikuwa ukipanda yale maua kwa boma yako ama bustani yako yalikuwa yanatoa harufu nzuri kwa boma ambayo hata ilikuwa inauwa wadudu wa wabaya na pia boma ilikuwa inanukia vizuri sana na hiyo maua yalikuwa ni ya kipekee hayakukuwa ni maua ambayo yanapatikana kwa urahisi. Kitu ambacho kilifanya niyapende, yalikuwa ni maua ambayo, yalikuwa yanapendeza watu wengi, kutoka mbali mbali kukuja kuyaona, hata kuyanunua. Kwa sababu ilitubidi tukaanza kufanya biashara ya ya kuguza yale maua. Kwa sababu ya harufu nzuri, yanaua pengine wadudu wabaya ambao wangekuja kama mbu angekuja kwa boma na wadudu tofauti tofauti. Hata yalikuwa yanafukuza mnyama mbaya kama vile nyoka. Na yalikuwa ni maua ambayo yalikuwa yanaleta harufu nzuri sana kwa boma. Hata yalikuwa yanamaaliza magonjwa mengine. Kwa sababu tutaingia tukae hapo mtu ku gonjeka kama ugonjwa wa malaria ilikuwa ni vigumu sana. Pengine aende atoe kule nje lakini hapo ilikuwa ni vigumu kwa sababu ilikuwa inauwa wale mbu wote. Na ilikuwa ni nzuri sana kwangu kukaa chini hata nikikumbukia ile harufu wakati mwingi nilikuwa nataka nikitaka kupunga hewa safi naenda kwa bustani ambayo iko maua tofauti tofauti yamepandwa. Kulikuwa na harufu fulani ilikuwa ikitokea hivi. Nasikia tu akili imepumuzika na mwili wangu wote. Uchovu umeisha. Ilikuwa inanisaidia sana. Hata kupigana na magonjwa kwa sababu kwangu kushikwa na magonjwa kama ya maleria, ama homa. Ilikuwa ni ngumu sana kwa sababu ya yale maua. Yalikuwa yanatumika katika kuunda madawa tofauti tofauti kwa mfano.

Kwa kweli kabisa kabla mtu yeyote aanze mradi ni lazima ukuwe na mipango na maono na nia ni kwanini ulitaka kwanza ule mradi. Na maramingi watu wa wanakosea kwa kutokuwa wamezingatia mipango maalumu ya kuanza mradi fulani. Lakini kabla uanze mradi fulani ni lazima ukae uketi chini, ukuwe na mipango kabambe, maalumu ni kwanini unaanza ule mradi. Kwa mfano, ukitaka kuanza mradi wowote ni lazima ukuwe umepangilia ni nini unataka kuanza kufanya. Kama vile unataka kuanza mradi pengine wa kuku, ni lazima ujue pale magonjwa magani ambayo huwa yanaelemea yale kuku. Ni wapi ambapo utajenga nyumba ya kuku, ni kuku ngapi unataka kuwafuga na ni nini kitatakikana kuhakikisha wale kuku wanaishi mzuri kwa mfano kama unataka kuanza pengine mradi wa kuku kama elfu mbili ni lazma ujenge nyumba ambayo inatosheleza wale kuku elfu mbili. Ukuwe na wafanya kazi ambao watafanya shughuli ya wale kuku elfu mbili ukuwe na maji masafi ya kutosha ambayo wewe mwenyewe pengine umechimba ama unayanunua, kukuwe na chakula cha kutosha wale kuku na ukuwe tayari na pengine nguvu za umeme kama ya kusaidia kuweka kwa nyumba za kuku iwe na joto. Kama si hivyo pengine unatumia, pengine makaa, lazima ukuwe nayo ya kutosha kuhahikisha wale kuku hawakosi joto kila mara. Na ule mradi wa kuku, huwa ni mradi ambao, lazima ujinyime na ujue ni kwanini umefuga wale kuku. Kila wakati, watu wengi huwa wanakosea, ambapo anaanza mradi, pengine amepata pesa kidogo na hajapangilia mzuri alafu anaishia kupoteza kila kitu kwa sababu fedha zenye alikuwa nazo hazikuwa zinatosha ule mradi. Lakini ukikuwa umepangilia kila kitu tuseme hizi pesa zitajenga nyumba ya kuku, hizi zitanunua chakula, hizi zitanunua dawa, hizi zitalipa wafanyakazi. Na hizi zitakikisha chochote ambacho kinatakika na pengine ni dharura itakua inapatikana na hiyo inasaidia watu wengi sana. Katika shughuli zao za miradi tofauti tofauti kama mimi kibinafsi nilikuwa na mradi wa ng'ombe. Na cha kwanza ambacho nilifanya kabla ya kwanza ule mradi nilihakikisha ya kuwa niko na pesa za kutosha za kujenga nyumba ya ng'ombe. Niko na pesa wa kununua ngombe wazuri wa maziwa niko na pesa ya kuwalipa wafanyakazi, niko na pesa ya kununua chakula na niko na pesa ya kuhakikisha dharura yoyote ama magonjwa yakikuja kuvamia ng'ombe wangu niko pesa taslimu ya kupambana na yale magonjwa ilinisaidia sana katika kusimamisha mradi wangu kwa sababu tangia niazishe ule mradi umenisaidia pakubwa mpaka wenyewe unajisimamia. Kwa sababu ng'ombe wenyewe wanatoa maziwa mengi sana na yale maziwa ambae wanatoa yakiuzwa ndipo tupate fedha kutumikia wale ng'ombe wenyewe kulipa wafanyakazi na hata zingine zinabaki na tunawela kwa account kwa sababu ya dharura ambazo hatuwezi zijua na huo mradi wa ng'ombe umekua ni mradi ambao umeigwa kama mfano mkubwa sana na watu wengi huwa wanakuja kuulizia maswali jinsi ya kuaguza wale ng'ombe yepi litakalowafanya huwa nawaelekeza kulingana na mipangilio ambayo inataka niwaweke chini kabambe ya kuwasaidia kufanya mradi huo wa ng'ombe. Na mara mingi vile wamekua wakija nimekua nikiwaelekeza, kabla hata ujaanza mradi wa ng'ombe, hakikisha huko na fedha za kutosha za kuwanunulia chakula ambacho. Si chakula tu ambacho kiko na madini ambayo inatosheleza ng'ombe kutoa maziwa mengi. Kwa sababu ng'ombe mwenyewe kutoa maziwa mengi, hayo maziwa. Ndiyo yatasaidia wale ng'ombe kuwalisha, yatasaidia wale ng'ombe kuwanunulia dawa, yatasaidia wale ng'ombe ata kuwalipa wafanyakazi ambao na shughulika katika hilo rodi la ng'ombe. Na imekuwa ni jambo ambalo, nimekuwa la kufana sana kwa sababu watu wengi wamesaidika kupitia.

Wakati wa mapumziko ya mchana ni wakati mzuri ambao huwa napata kukimbia kwa biashara yangu na kuangalia ni vipi vinaendelea. Kwa sababu mara mingi, wakati wa mapumziko ya mchana, kazini ambako nafanya kazi, iko karibu na mahali ambapo biashara yangu iko. Sasa mapumziko ya mchana yakifika hivi huwa nachukua dakika kama zile salasini ambazo huwa natupea nakimbia kwa biashara niangalie wafanyakazi ambao nimewaeka kwa biashara waendelesha zile biashara vipi. Hapo ndipo uwa napata wakati mwafaka wa kwenda kuangalia jinzi biashara zangu zinaendelea kwa sababu hapo tu ndipo hua wanatupea dakika thaladhini ya kupumzika na thaladhini pia ya kula chakula cha maanguli na wakati mwingi nimeona imenisaidia sana kwa sababu tangia nianzi ile kupumzika kwa dakika thelathini ambazo tunapewa na kambuni zinanisaidia sana kwa sababu hapo nyuma hatukua tunapewa yale madakika thelathini lakini tangia waanze kutupea yale madakika yamenisaidia katika kwenda kuhakikisha biashara zangu hazina pengine mambo yoyote ambayo ivuta nyuma ama mambo yoyote ambayo inaifanya biashara aisongi na imekua inaisaidia pia kuakikisha naenda kuangalia wale ambao wanao wananifanyia biashara na wanafanya biashara kwa makini na akuna wizi wowote ambao unaendelea tangia nianze mapumziko ya mchana ya thelathini ilikuwa inanifanya naona zile biashara zinasonga kwa haraka kwa sababu hapo nyuma vile sikuwa naenda kuziangalia zilikua na mambo mengi ambayo hayakua yanaelezeka pengine wizi pengine upunguvu wa vitu na nashangaa zile vitu zimepungua kwa nini. Zimeenda wapi. Lakini tangia nianze kua makini nilikua nikipata muda wa dakika thelathini wa kupumzika nakimbia kwa biashara sasa wafanyakazi wakaanza kujua sasa hapa hatuwezi fanya makosa kwa sababu mwenye ametuajiri huwa anakuja kuangalia ni nini kinaendelea kwa biashara. Hio ilinisaidia sana kujua ni nini kinaendelea kwa biashara. Na ni vipi naeza kufanya vitu tofauti kwa biashara yangu. Na pia biashara yangu kuwa karibu na kwa kazi ambayo nafanya ilinisaidia pakubwa sana kwa sababu sina muda wa kupoteza hila. Ninapopata mapumuziko naenda napitia faili ya biyashara zangu naona ni wapi ambapo nimepata faida zaidi. Na ii faida ilitokea wapi na hapo inanisaidia kuangalia vile vitu vyangu vinauzwa na faida jinzi inapatikana kuliko vile ilikua pale nyuma. Alafu wakati mwingine kama sijaenda kwa biashara uwa nachukua huo muda kukaa chini kutafakari. Ni jinzi gani naeza anzisha pengine biashara nyengine ama ni mambo gani ndafanya ingalau kubadilisha maisha yangu zaidi. Nisije nikafanyia mutu kazi kwa miaka mingi. Hapo ndipo huwa napata muda naketi chini naanza kunakili vitu ambavyo ningeeza kuvifanya chini na naanza kupiga hesabu kama ndaweza kugharamikia yale yote ambayo nataka kufanya. Hapo naanza mipango kabambe ama mikakati ya kwanza kuandika ni jinzi gani ndewezeshwa kuanza biashara fulani. Na hapo ndipo najikuta mara mingi nimaandika pengine chini. Orodhe ya vitu ambavyo nataka na nifanye kabla ya kuanzisha muradi mwingine alafu ninapoandika naanza kutoa moja kwa nyingine. Hii itaezekana kweli. Nikiieka mahali hapa ama nikiieka karibu. Ndakua na uwezo wa kufika ma hapo mahali na kuchunguza ni nini kinaendelea kwa biashara yangu. Sasa naanza kuichunguza na kuiona na mtazamo tafauti kulingana na vile ndakuwa nikifaulu kuziangalia. Na iyo muda umekuwa ukinisaidia sana kwa kupanga mambo yangu. Kwa sababu tangia nianze kuwa na ule muda wa mapumziko nimekua na mawazo tofautofauti ambayo yamenizalia faida sana. Kwa sababu imenifanya kuanzisha biashara nyingine mahali tofauti ambapo sikua mara ya kwanza nafikiria chochote. Lakini nilipokuwa nikikieti chini kwa muti kule kazini peke yangu naanza kuwaza na naandika chini. Na chochote ambacho naandika chini nahakikisha nimekifanyia kazi paka kimefaulu. Na hivyo ndivyo nimekuwa nikipaulu maishani.

Muda wangu wabure umekua ni wamanufaa sana maishani mwangu. Kwa sababu kuanzia ni anze kupata muda wangu wabure kwa kulekazini. Umekua kinisaidia kusikisoma kitabu kimoja ambacho kinajita ni jinsi gani utafaulu maishani. Na tangia ni anze kusoma kile kitabu ambacho kiko na ukurasa mwingi. Kime nisaidia sana kwanza kuona maisha na mtazamo tofauti. Kwa sababu tangia ni anze kukisoma kile kitabu ni meona mabadiliko mengi zaidi maishani mwangu. Kile kitabu kiko na mambo mengi. Jinsi gani unaweza kufaulu maishani. Nimekuwa ni kifatilia kurasa kwa kurasa. Nikaona kumbe watu wengi ambao ni matajiri. Hata si wasomi sana ni watu ambao walieka tofauti wakieka kila kitu chini wakajinyima na wakaanza ku kuumba kitu ambacho waneza yeka mawazo yao yote na ikawasaidia kama vile nilikuwa nafatilia mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa alien mask ni jama ambaye alikachini akona ata kando na masoma haini saidi lakini akasema nitaweza kuundaje teknolojia ambaye watu wengi watafurahia ni tatumika katika kubadilisha pengine shughuli mingi ambazo zinafanywa na watu kwa kutumia mikono zifanywe kwanjia ya teknolojia hapo ndipo aliweza kuona teknolojia ile kubwa sana duniani kote ambayo inasaidia watu kufanya kazi kwa urahisi, kupitisha ujumbe kwa urahisi na ata kufanya mambo yao kama utaka pengine kua giza kitu kutoka nchi moja adi nyingine. Si lazima uwenda huko, bali unakaa tu kokote ambako huko. Halafu nagiza kile kitu ambacho nataka kuagiza. Na chenyewe kita leto ambaka maali ambapo huko. Hapo ndipo nilianza kuona mtazamo wa maisha tofauti. Si lazima ufanye kazi kwa bidii hama kwa nguvu. Na kuna mapato yenye napata. Ni lazima tu ujifunze kukua mwakili. Na kukua mjanja ni vipi utafanya hile kazi vutia watu mpaka ama bidhaa ambazo unatakuuza zivutie watu mpaka watu wakua na agiza kukote wako na unawapelekea. Hapo ndipo niliona kukisoma kile kitabu kime nisaidia sana. Katika kuona maisha kwa mtazamo tofauti kwa sababu kile kitabu ambacho wanasoma kwa muda wangu wa ziada ama muda ambao niko bure kime nisaidia kuona vitu tofautofauti vile watu wanafanya mambo. Kile kitabu kinelezea ni vipi watu wanafanikiwa maishani na nimeona kwa kweli watu wengi ambao walipitia kukisoma kile kitabu Paku wakapea na mfano wote wamefaulu maishani mwao na huu muda wa bure pia umeniasaidia katika mimi mwenyewe kukaa chini kuandika mipango yangu chini yote ambayo niko nayo nakuanza kushughulikia zile mipango kwa kuweka mikakati ni jinsi gani nitaweza kufikia pengine ndoto zangu ama maono yangu ambayo ni meieka chini. Na hapo ndipo wanapata wakati waku waza na kuwazua jinzigani nda nasua kutokana na ulindi pengine wa umasikini ama ulindi wa kufanya watu kazi na mimi mwenye siyazi kwa muajiri wa watu wengine. Nime nisaidia sana kwanza kuweka mipango kabambe ya kubadilisha maisha yangu kwa kuanza miradi tofautofauti. Na zile miradi ambazo ni meanza ni meona zimaanza kua jiri watu wengi. Na ndoto yangu ni siku moja ni kae a chini kazi yangu ni kuzunguka tunakuona. Miradi zinendelea vipi ni wapi initakana nirekebishe. Niwe kama mkubwa hizo miradi na nisaidia wengine ambao watanifanyia kazi pia waone. Maisha na mtazamo tofauti pia hao pia wafunguwe miradi na wasaidia watu wengine. Hivyo ndivyo ni meona kile kitabu kime nisaidia. Ninapo somo wakati waziada ama muda ambao nikaona wabure na umenesaidia sana kuona vitu kwa mtazamo tofauti na limeanza kujua kumbe ukiwa na muda wabure na utumie vizuri usitumie kwa kusengenya ama kuona mabaya ya watu ila utumie kufikilia ni jinsi gani utajiendeleza kimaisha ama ni jinsi gani utaweza badilisha mahali ambapo unona hakuna mabadiliko hapo ndipo tutaanza kufikiria na kuona.

Kwa kweli, afya ni mojawapo ya vipengee muhimu sana maishani mwetu. Na kwangu mimi huwa nachukulia afya kama kitu cha muhimu sana. Na huwa nafanya hivyo kwa kuhakikisha, nimejitunza, nimekula chakula ambacho kiko chakula ambacho kiko na madini yote, nimeakikisha kuwa nazingatia lishe bora. Na hapo ndipo nimekuja kugundua tangia nianze kutumia lishe bora imenisaidia sana katika kuepuka magonjwa mengi na imefanya ngozi yangu hata kumetameta. Watu walikuwa wananiuliza juzi ni kwa nini ngozi yako inametameta kama mtoto mdogo? Na sisi tumejaribu kuweka ngozi lakini imetushina? Nikawambia siri ni fupi tu na ni kidogo. Ni lazima mtu uzingatie kujitunza mwili wako, ni lazima mtu uzingatie afya njema na ni lazima mtu uache mambo ambayo hengi kufanya, ukuwe na ile hasira ama ukuwe na msongamano wa mawazo. Na tangia niache kuwa na msongamano wa mawazo na kuweka utaratibu yangu, kuhakikisha nafanya zoezi kila mara, kuhakikisha nakula vizuri, kuhakikisha hata naoga kila mara na nafanya usafi kwa nyumba yangu. Imenisaidia sana katika kutunza mazingira na hata kuyatunza maisha yangu. Watu mara mingi wanajiuliza ni kwa nini watu wengine pengina hawana mipango maishani akiamuka, ukiangalia nyumba tu imechafuka, ukiangalia hata manguo yake machafu, hata kujiendesha kwake ni si kuzuri na pengine ako na fedha. Ni kwa sababu watu hawataki kujituza wawo kwa wawo ama wawo wenyewe. Lakini ukikuwa na utaratibu ama ratiba ya ambayo inakusaidia ukiamuka asubuhi ni lipi utafanya ndiposa uweze kujilinda. Kwa mfano mimi nikiamuka asubuhi mara moja huwa nahakikisha nimenawa uso, nikuje nitandike kitanda, nihakikishe kimekaa safi, nipige deki, nihakikishe kila mahali nimesafisha, nimetoa vumbi yote. Baada ya kupiga deki nichukue kama dakika ishirini hivi niende kwa zoezi nikimbie kidogo nirudi. Nifanye zoezi kwa muda kama wa dakika ishirini. Hilo zoezi huwa linanifanya nakuwa na mawazo ambayo ni masafi na ambayo hayana mambo mengine kwa sababu nikitoka hapo, mwili umechangamuka, nimeoga, nimekunywa kiamshakinywa ambacho, si kiamshakinywa tu bali, ni kiamshakinywa ambacho kiko na lishe yote, na nikienda kazini nakuwa ni mchangamufu sana kwa sababu ya yale ambayo nimefanya asubuhi. Na kujitunza ni siri moja ambayo inakusaidia hata kuepuka magonjwa mengi sana. Kwa sababu watu wengine, pengine wamejiachilia, yeye anaona kila kitu, anataka kupita nacho, pengine anataka kunywa pombe, anataka kunywa vitu chungu chungu ambavyo vinamuharibia afya. Na mara mingi mimi huwa nahakikisha nalinda mwili wangu kwa kunywa vinywaji ambavyo havina madhara yoyote mwilini wangu. Kama nitakunywa juisi ma nikunywe matunda ambayo yamesagwa, yale matunda yananisaidia tu wakati pengine kwenda chooni inakuwa rahisi, hata kutoa mkojo safi. Na hayo yote ni mambo ambayo mtu inatakikana ayatunze na ni mambo ambayo mtu anatakikana ayaweke kama desturi ndiposa aishi maisha ambayo ni mazuri na ni masafi. Mara mingi marafiki zangu wamekua wakiniuliza ni jinsi gani mtu anaeza jitunza na aepuke magonjwa na vitu vingi ambavyo vingemuweka shimoni ama vingimuweka matatani na hatarini. Nikawambia siri ni fupi tu na siri ni kuhakikisha wewe mwenyewe unaanza kujitunza kwako nyumbani, kuhakikisha usafi wa nyumba yako, kuhakikisha mambo ambayo unayafanya yanatetea mazingira yako kama kutotupa taka ovyo ovyo, kuhakikisha unakula lishe bora, unafanya zoezi. Hayo yote yatasaidia mwili yako katika kuepuka magonjwa tofautofauti hata inakusaidia katika kuwa imara kwa shughuli zako zote kwa sababu kama una magonjwa hutafanya kazi. Lakini kama wewe ni mgonjwa hujatunza afiya yako vizuri bila shaka kazi kwako itakuwa ni ngumu kwa sababu hautakuwa na ule uwezo wa kufanya kazi na afya imedorora.

Bila shaka kuna msemo wa kiswahili ambao unasema maji ni uhai. Na maji ni mojawapo ya vitu ambavyo vinaweza kusaidia iwe ni mifugo, iwe ni wanyama, iwe ni binadamu. Ama hata mimea kunawiri vizuri sana. Na kwangu mimi maji si hata jambo la kuulizia. Maji huwa nakunywa kila wakati kwa sababu nimeweka. Nimejiwekea desturi ya kila siku kuhakikisha kuwa nakunywa maji lita tano kila siku ama zaidi. Na kila lisali huwa nahakikisha nimekunywa maji kama kikombe kimoja hivi. Maji huwa inanisaidia pakubwa sana katika kufanya mwili uwe mzuri ambao unametameta. Kufanya hata wakati unaenda pengine haja kubwa unaenda kwa urahisi. Hata ukitoa mkojo unatoa mkojo ambayo ni safi. Na maji pia imenisaidia katika kutoa pengine zile kemikali mbaya mwilini. Maji ni kitu ya muhimu sana ambayo kila mtu inatakikana azingatie. Kwa sababu ukikosa kunywa maji mwili ukikosa maji unaweza kuwa lekezea magonjwa tofauti tofauti ambayo yanaambatana na kutokunywa maji. Na maji ni kiungo muhimu sana na ni kitu muhimu sana ambacho huwa tunatumia ambacho kinasaidia mwili wetu. Kwa mara mingi watu wanajiuliza na kwa nini huwa nakunywa maji mengi. Halafu nawaambia. Wewe ushaiona nikiwa mgonjwa rahisi. Ama ushaiona nateseka kwa vyovyote hata pengine nimeshindwa kuenda haja kubwa ama haja ndogo. Kwangu inakuwa rahisi sana kwa sababu ya kutumia maji mara kwa mara. Huwa nahakikisha kila lisali aghalau nimepata kopo la maji. Na hayo maji yananisaidia hata kusafisha mawazo na kusafisha mwili wangu wote. Mwili wangu unakuwa mchangamfu na nakuwa ni mtu mwenye sina mawazo mengi. Kwa sababu hayo maji yanasaidia kutoa sumu yote. Mwilini, kemikali ambazo nimetumia hata inasaidia chakula katika usagaji wa chakula tumboni. Na maji yamekua yakinisaidia kama kwa mfano, mimi nikinywa maji tu hivi hata kuongea kwangu inakuwa rahisi, sitakuwa na ugumu wa kuongea, hata nikiongea lisali tatu kuongea inakuwa rahisi kwa sababu tayari imefanya pale kwenye kikohozi imekuwa nyepesi na kuteleza. Pia maji huwa inasaidia pakubwa kwa mwili katika kuongeza damu mwilini. Mtu ambaye huwa hanywi maji bila shaka huwa anakuwa na upungufu wa damu kwa sababu hakuna vile damu itajiunda ama chakula itajisiaga ndani ya tumbo kando na kusaidiwa na maji. Na pia maji yamenisaidia pakubwa sana katika pengine kufanya shughuli za nyumba za kila siku kuoga na kufanya chochote lazima nitumie yale maji. Na maji huwa yananisaidia katika kupiga deki, kufua manguo, hata kusafisha vyombo nyumbani. Na mtu usipokuwa na maji ya kutosha kwa nyumba ni kama unahatarisha maisha yako kwa sababu mtu usipokunywa maji kila asubuhi. Maisha yako pia yatakuwa yanaanza kukuwa na alama ya dukuduku kwa sababu ni vipi mtu utaishi bila maji na maji yenyewe ndiyo uhai. Kwa sababu hata mwili wa binadamu asilimia sabini umetengenezwa na maji. Na imekuwa ni jambo nzuri sana ambalo limenisaidia maishani mwangu gundua kuwa kukunywa maji imenipunguzia magonjwa mengi na hata kukunywa maji imenifanya nikuwe na nguvu mingi sana kwa sababu hata kazi ambazo ninazozifanya nazifanya kwa urahisi kwa sababu mwili uko na nguvu ya kufanya hizo kazi kufuatia kukunywa maji kwa wingi. Pia kukunywa maji kwa wingi imefanya mwili wangu uka metameta na nikakuwa na ngozi safi kwa sababu maji ukinywa maji ngozi inasafisha ngozi na hata inatoa upele na pengine magonjwa ambayo ikugonga ya ngozi haiwezi kwa sababu inapata ngozi tayari imejikinga na iko na madini ambayo imetokana na maji imeshaikinga. Sasa nashauri kila mmoja wetu. Mhakikishe kuwa mnakunywa maji. Maji ni uhai. Na maji yanasaidia sana mwili kupigana na magonjwa tofauti tofauti. Kusaga chakula na hata kufanya mwili wako uwe mwili safi wa kumetameta. Si lazima ujipake kemikali ndiyo mwili umetemete. Maji pekeyake inametesha mwili wako.

Mimi ni kipenzi cha maji moto sana kwa sababu huku kama hutumii maji moto na baridi ambayo iko unaweza ungua mwili mzima na baridi. Kwa sababu mara mingi maji moto inasaidia wakati unaenda kuoga unajisikia mwili unakuwa mzuri kabisa halafu hata ukifanya shughuli zako zinakuwa shwari kabisa. Ndio maana mara mingi huwa tunachemsha maji hata kwa kuua wale pengine wadudu ambao wako kwa maji ambao pengine zile bacteria ukioga na yale maji inaweza kukusababisha hata na pengine upele wa upele kwa mwili wako mara mingi maji moto pia yaki chemshwa huwa yanasaidia katika pengine kuwaua wale ama vile viini vidogo vidogo ambavyo havinge onekana ni vizuri sana kuogea maji moto kwa sababu yana saidia hata kufungua pengine yale mashimo mashimo ambayo yako kwa mwili na kusafisha mwili na kutoa uchafu wote kabisa. Kwangu ki binafsi maji moto imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa sababu ime nisaidia kuniondolea upele, kuniondolea ule ugonjwa ambao unashika ngozi yote kwa sababu nikioga na majimoto halafu niongeze vingine kama vile sabuni fulani ambayo wanaongeza ndani ambayo inatoa viini chafu yote kwa mwili wangu. Hua inanisaidia sana katika kutunza ngozi yangu pia huwa inisaidia katika mwili wangu kukua mwili ambao huko na afya nzuri na ningependa hata kuimiza watoto wadogo wasikue wanaoshwa na maji pengine kama baridi sana kwa sababu maji moto iko na umuhimu wake maji moto kitu cha kwanza haiwezi letea mtoto ugonjwa. Na kitu cha pili maji moto inasaidia kutoa viini ambavyo havionekani na macho ya kawaida kwa mwili ya mtoto kwa sababu anapo oga halafu aoge na sabuni ya kutoa uchafu yale maji yale maji yanasaidia kusafisha na kuviua kabisa kwangu kibinafsi yale majimoto huwa yana nisaidia kando na hata na kuoga huwa na kunywa maji moto kila kuchao kwa sababu ukiyanywa yanakusaidia katika kusaga tumbo chakula kwa tumbo vizuri pia inakusaidia katika kukua na ile hamu ya kula chakula kwa sababu huwezi ongeza chakula kwa kingine kama kingine hakijitolewa pengine kwa mwili wako na yale maji moto yana rahisisha yana fanikisha katika usagaji wa chakula na kutoa sumu yote kwa mwili wako na mimi naweza shuhudia kuwa tangia nianze kutumia maji moto wa katika kuoga ime nisaidia pakubwa sana kwa sababu hapo nyuma nilikuwa naoga mara moja lakini tangia nipate ile umeme ambao unakikisha maji yamekua moto naoga mara mbili na hii kuoga mara mbili ime nisaidia kuwa mwepesi, kwani mtu mwenye nafikiria vizuri kwa sababu kitamu ungelala na jasho kwa sababu unaogopa kuogopa kuoga maji baridi lakini sasa hivi imekua ni jambo la kawaida sana ambapo naweza oga na maji moto wa asubuhi na jioni. Ata wakati mingine nikifanya kazi ngumu naweza, oga maratatu kwa siku ambayo ni jambo la afya na ni nzuri sana katika kuhifadhi miili zetu. Pia majimoto inatumika katika kuua viini. Ata unapooga kwenye pengine bafu ambapo unatumia kwasababu wakati unatumia yale maji moto huwezi pata viini vina kurukia ili hali vina tolewa na yale maji moto. Sasa nahimiza kila mmoja wetu maji moto ni nzuri sana kwa sisi watu wa kubwa kwa watoto hata kwa kukunywa, tuzingatie kutumia majimoto kwa sababu ni nzuri katika afya ya mwili zetu. Na ni baadhii ya maji ambayo huwa yanatusaidia hata pengine kusaga chakula kwa tumbo zetu hata pengine kama tuko na homa kali, tukichukua pengine limao utaongeza kwa majimoto tunywe inatusaidia pakubwa katika kumaliza ile homa na mimi nashukuru sana kwasababu majimoto yamenitendea mambo mengi sana kando na kuoga na kua na afya njema pia ya menisaidia mwili wangu kukuwa ni mwili ambao ume komaaa mzuri na uuko na nguvu ya kupambana na magonjwa yale yote ambayo yangekuja mbele yangu. Na mimi nasema kama hakuna maji moto jaribu uwezavyo utumie mbinu zingine. Kama hauna umeme utumie.

Mimi kibinafsi huwa nakuwa nakipaji ya kuigiza. Sasa maramingi ni nako kuwa na furaha nyingi kabisa huwanaenda kwa umati ya watu na wakusanya pamoja kule kazini. Hana maramingi nyingine wanaitwa na waigizaji wa kubwa ambao wameunda mali pa kuigiza pa kubwa mbao wana kusanya watu naenda kuigiza. Nimejikuta maramingi, ninapo kuwa kazini, ambapo tuko na furaha na tuko pengine kumapumziko ama tuko na wakati waziada uwa tunakutana pamoja, tunaongea kama wafanya kazi, wa kambuni moja. Na pia kama marafiki, wanapenda kuniita muigizaji. Sasa kila wakati nikifika hapo wana niita. Leo umetupangia nini? Hata sijui vile kule kuigiza kwenye ukuwa kunaanza kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani. Huo nastukia tunimaza kuwachekesha ambaka mkubo wetu anakuja anasimama kando kando anachungulia ni nini kinendelea. Anakuja anagundua ni kuigiza kunendelea. Sasa huwa anafraia ye nae angetaka ajunge na sisi lakini juu ya cheo yake imuruhusu. Lakini anaakikisha anambia mfanya kazi mmoja anaekelea simu ndiposa asikie chenye kinaongiwa yeye nae acheke kokote aliko. Maramingi ara imekua kubwa wangu ananita upisi ni niende nionge na yeye kati enye pengine ametulia na kazi nyingi. Si eti kuenda kuongea kitu iki njini. Huwa na kuenda tu nikizungumza na yeye huwana stukia ni manza kuigiza nimeongea mambo ambaayo inamfuraisha. Na iyo ile fura we na mpanya hakue na kazi nzuri sana katika kambuni yetu. Sasa nikienda hapo, tunaza kuongea, unaona anaitisha kikombe cha chai ama matunda, tunakunywa juisi pole pole tukizungumuza. Paki imefikia mahali ambako niongeza cheo, ataki nitoke kwa hile kambuni kwa sababu ya kuka pamoja na ye, kutatua shida tofautapauti kwa kuraha, kwa kuongea, na mwongezi nyewe yanakaa kuigiza. Imekua ni kitu ambacho kinifurahisha mimi mwenyewe kabisa. Kwa sababu hata uwasijui jinzi naeza kuigiza watu. Wanastukia tu watu wamekusanyika hapo wengi. Wanacheka vitu ambavyo naongea. Tukishauriana, tuki peana mwelekeo wakazi tofautofauti. Na hiyo imenisaidia pakubwa kuunda marafiki wengi sana kazini. Na hata kokota ambako ninako henda kila wakati. Na nimekuja kugundua kwa hii maisha usiwai kuwa unakasirika ama unadani pengine. Umepitia shida mingi ambaye na kusonga mbaka itaji ufurahi. Furaha ni kitu cha muhimu sana na wakati wa furaha tumia wakatu huo katika kufanya shuguli zako. Kucheka, kufanya mambo ambayo yanakufurahisha. Na hata kukaa kwa mazingira ambayo ni mazuri ambayo yatakuwezesha pia ufurai zaidi. Na mimi hicho kipaji cha uigizaji kimenisaidia katika kupanda ngazi tofautafauti za kazi. Na pia kuunda marafiki wengi ambapo napoenda pengine maali pa kuigiza uanalipua fedha nzuri sana. Kando na shuguli ambayo naifanya kama kazi yangu ya kila siku. Sasa kila mara, pengine siku za wikendi hivi, jumamosi na jumapili, baada ya kufanya shuguli zangu zote, pengine kama baada ya kanisa nenda kwa kile chumba ambacho ukimeekwa kubwa sana cha kuigiza ambacho kimemilikiwa na muigizaji mmoja. Ukienda pale, unalipwa. Baada, ukiigiza kama dakika kumi, unalipwa. Kama dakika ishirini, unalipwa. Kama dakika thalazini, unalipwa. Na hiyo imenisaidia sana kufikia ndoto zangu mingi maishani. Kwa sababu huwa naakikisha baada ya kufanya kazi zote. Hata kuigiza pia na pata mapato mazuri sana. Hata ndoto zangu muhimu ambazo mnamipia niko nazo ni kukua na chumba kikubwa ambacho kitakua kina tumika katika kuigiza. Na kitakua kinavutia watu wengi kukusanyika pale ndani kukuja kusikiza. Vipaji tofautofauti vikifanya uigizaji na kivikifuraisha watu. Kwa sababu ukiendanga kwa kile chumba wanakuambia kuwa tayari kucheka paka meno itoke. Sii yeti wanamanisha utacheka menu itoke hapana. Ani wanamanisha unakuja kuongelezu. Kuongelezwa na waigizaji tofautofauti na wakikuongelesha. Watakua wana kufanya ucheke. Mbaka meno yote iyonekane inje ukicheka. Hivyo ndivyo nimeona waigizaji wengi wamebobea kwa kazi zao ambazo wanafanya nzuri sana. Na imewasaidia.

Kusafiri kwa ndege imekuwa ni ndoto yangu ambaye nimekuwa nikipanga miaka mingi sana. Ndiposa niweze kusafiri kutumia ndege. Lakini ingawaje mambo yamekua magumu, ukijaribu kusafiri kwa ndege unaenda leo wameeka bei. Hii kesho wanaeka hii bei inakuwa inabadilika badilika sasa. Si kitu ambacho unasema kinasalia vivyo hivyo. Lakini kwa sasa hivi nilikuwa nimeamua niende mpaka kule kwenye jomo kenyatta international airport angalau nipate usafiri kutoka huko mpaka Uganda. Lakini kufika huko walikuwa wamebadilisha safari ambapo ili nihuzunisha sana kwa sababu nilikuwa nimekata kila kitu. Lakini wakabadilisha safari nilikuwa na shughuli za za dharura kule Uganda ambapo ilinilazimu nikatumia barabara. Lakini imekuwa ni ndoto yangu kwa sababu uku ndege ni nzuri sana kwa kwa mfano kama unataka kuenda shughuli za haraka na hautaki kufika huko mapema. Pengine shughuli zimekushika hapa na pale wewe unafanya mambo yenye unafanya alafu masaa ya kufika ya kusafiri unaeza safiri mara moja. Lakini wakati mwingi watu wamekuwa wakidhani kusafiri kwa ndege, ni kuenda kuchukua tu ndege, unaingia ndani na umelipa nauli kidogo hapana. Ndege iko na nauli mingi sana. Pengine mahali ambapo naeza tumia gari ukienda na shilingi kama elfu mmoja ama mbili ya Kenya wataku. Lipisha kama shilingi elfu ishirini za Kenya ukitumia ndege. Na mara mingi imekua ni ndoto ya kila mmoja kutumia ndege. Lakini wakifika huko wakiangalia gharama pengine angetumia gari kwa barabara. Na sikuizi pengine kuna mabasi mazuri ambayo unaeza lipa pesa kidogo sare na ukakaa mzuri ni kama uko kwa ndege. Lakini ingawaje inakula muda mrefu kidogo. Lakini utafika tu mahali ambako unaenda kwa masaa hayo hayo ambayo umekuwa umeghadhiria ilhali ndege imekuwa ni chombo ambacho kimetusaidia sana kwa usafiri kwa mfano kama vile usafiri wa kusafirisha pengine maua ama vitu ambavyo vinaharibika kwa haraka imekuwa ni ya msaada sana ata nami natamani sana nisafiri na ndege kwa sababu nilikuwa nimejipanga mwaka jana kusafiri nayo lakini wakabadilisha safari yangu. Na imekua ni kitu kizuri sana kwa usafirishaji wa ndege. Kwa sababu nasafirisha vitu kwa haraka kama vile maua. Ukieka maua kutoka Kenya, kuelekea pengine kule uholanzi ama kuelekea ujerumani inachukua tu kama lisaa lisaba nane. Maua ishafika. Kama uliyachuma asubuhi kuenda kufika jioni yameshafika. Iyo ndio kitu kizuri ambacho kinanipendeza. Lakini mara mingi mizigo ambayo huwa naagiza nje huwa zinaletwa na ndege. Ndio maana nimekuwa nikitumia ndegi kwa usafirishaji wa mizigo zangu. Hata kama mimi mwenyewe sijaitumia kwa usafiri lakini mizigo ambayo huwa tunaagiza mara mingi huwa tunailipia tiketi zinakuja na ndege. Na imekuwa ikitusaidia sana kwa sababu ukiagiza mzigo. Hata haukai sana umefika. Si kama vile ukiagiza mizigo kupitia meli. Meli itakaa pengine kama miezi mitatu miwili ndio uwasili lakini ndege ukishaagiza mzigo hivi kama umeagiza leo kesho yake watakuekea kwa ndege na inafika kwa masaa ambayo inafaa. Na nilipenda sana vile ndege zinafanya kazi kwa sababu hata wale ambao wanafanya kazi kwa uwanja wa ndege ni watu ambao ni makini, ni watu ambao wako na utenda kazi mzuri na wako na ukaribisha. Kwa sababu ukiongea nao pengine kama unata kuagiza kitu, utamueleza alafu atakuambia kama unataka kuagiza ama kutuma mzigo wako nje nje atakuambia masaa fulani ndio itakuwa sawa sasa ukija hayo masaa itakuwa vyema zaidi kwa sababu hatutakuwa na mizigo mingi na hapo inatusaidia kabisa katika kutuma mizigo kutoka sehemu moja hadi mpaka na pia imetusaidia katika mizigo yetu kukuja kama ziko safi hazijaharibika mahali popote. Ukifanya usafiri wa ndege kutumia mizigo huwa inaleta mzigo ambayo haijaharibika hata kidogo mizigo inafika kama iko salama Salmini. Iyo ndio maana tunapenda kutumia ndege kwa mizigo.

Wikendi kwangu huwa ni siku muhimu sana. Haswa siku ya jumamosi, huwa ni siku ya kutembelea mbuga ya wanyama, kuhakikisha, kuabiri, mahari ambapo sijaweza kuabiri. Na pia huwa ni siku yangu ya kupumzika na kupumzika kwingi huwa napumzika nikitembea katika mbuga ya wanyama tofauti tofauti ama kama si mbuga ya wanyama pengine naenda kwa mlima kutembea kwa mlima ama kwa mituni kubwa kubwa kote nchini. Kama hii weekend nilikuwa nimepanga haswa kuenda kwa mbuga ya wanyama ya maasai mara lakini sikuwezeshwa nikaamua nikapumzika tu nyumbani kwa sababu hatukua tumepanga mikakati mizuri ya usafiri. Lakini sasa wikendi huwa ni siku muhimu sana kwangu kwa sababu huwa ni siku ambayo nahakikisha natembea mahali tofauti tofauti nikipumzika hata kupumzisha mawazo. Halafu siku ya jumapili huwa ni siku angalau ya kuhakikisha narudisha shukrani kwa mola nahapa hiyo siku nikimuabudu niki nikienda kanisani na ni siku ambayo huwa naitenga maalum heri kila kitu kikome lakini nitenge kwa ajili ya kumtukuza na hata kwa ajili ya kumshukuru mungu kwa uhai na kwa uzima na kwa kunilinda wiki nzima. Lakini kwa desturi zangu, wikendi imekua ni kitu ambacho kimenisaidia sana maishani mwangu kwa sababu wikendi mingi nimezitumia haswa nikikuwa pengine nimezuru mahali tofautitofauti kwa mbuga ama kuzuru milima ama kuzuru bahari ama kuzuru bahari india huwa inanisaidia kujionea vitu vingi kukutana na marafiki tofauti tofauti ambao tulisoma nao, wengine hatukusoma nao tunajumuika pamoja, halafu tunasherehekea kwa sababu si rahisi mtu kumaliza wiki nzima kabla pengina hajagonjeka ama vitu tofauti tofauti vimemfanyikia. Sasa kama umewezeshwa kumaliza wiki vizuri ni ya muhimu sana kupigia mwili pole ambapo unaenda, unakaa mahali, unajinusuru na unafurahia na kushangilia mkikuwa na marafiki zako pengine wenye wanapenda kuogelea wanaenda baharini kama bahara la hindi, wenye wanapenda pengine kuzuru mbuga ya wanyama kama vile mimi huwa tunaenda. Tunazunguka ndani tunajionea vile maumbile yako mazuri sana haswa yenye yaliekwa na mungu. Na mara mingi mimi nimekuwa nikitumia hizo wikendi pia ku. Angalia na kuangazia maisha yangu ni wapi nimekosea ni vipi niko naendelea. Na ni yepi ambayo natakikana niyafanya ndiposa niweze kuafikia malengo na ndoto zangu ambazo nilikuwa nimezieka maishani. Kwa kila wikendi huwa nahakikisha kama nilikuwa nimeieka lengo fulani na sijatimiza naenda kukaa chini nikiwa kwa mguu ya wanyama nalirudilia naanza kuwazua ni vipi ni wapi nakosea ni wapi sijakamilisha mipango yangu na ni yepi ambayo yatakikana nifanya ndiposa mipango yangu ikamilike vizuri. Halafu huwa napenda pia tukikua kwa yale mbuga ya wanyama huwa tunatembelea kuna kukua na mahali pa kujistarehe ambao kuna mkahawa hapo kwa mkahawa ndipo huwa tunaketi chini na marafiki zetu. Tunapanga jinsi tutavuka mwaka. Ama pengine wako na pengine mambo ambayo wanataka kubadilishana na wengine. Pengine wako na wazo tofauti tofauti ambayo tunaeza fanya kama kikundi, tunaeza changia na tukaanza mradi fulani. Hapo ndipo huwa tunakutana wakati yenye tunakula pengine chakula tamu na vinywaji na pia tunafurahia tukianza kuzungumza jinsi tutafanikiwa ama tutafanikisha shughuli zetu na tuunde kitu ambacho kitatusaidia usoni kama pengine tumeanza kuchoka ama tumezeeka. Pia huwa inanisaidia sana wakati nikikutana na marafiki zangu tunaanza kupanga ni jinsi gani tutanasua pengine wenzetu ambao tulisoma nao na pengine hawakufanikiwa kimaisha. Ndiposa nao pia waweze kufikia ngazi ambazo tumefikia. Sasa huwa tunakaa chini tunaanza kuangalia wenzetu ambao tulikuwa nao karibu na pengine walisoma lakini hawakufanikiwa wakapata kazi pia sisi tu wasaidie kwa kiwango kikubwa ndiposa tuweze kusonga pamoja na kupumzika ni kitu kizuri sana kwa sababu hapo ndipo huwa tunakutana.

Kwa mara mingi, mimi huwa napenda kula chakula kama ugali, maziwa na mboga ya kienyeji jioni. Kwa sababu hiyo ni baadhi ya vyakula ambavyo tulilelewa navyo tangu utotoni. Na ni vyakula ambavyo havina madhara yoyote mwilini kwa mfano kama maziwa sisi tukiwa wakulima wakubwa wa ngombe huwa tunakamua maziwa mengi sana ambayo huwa inanifanya kila uchao nipende kuyanywa maziwa kwa sababu yamekuwa yakinisaidia pakubwa sana. Na kando na pengine kuyanywa yale maziwa mboga ya kienyeji tumepanda shambani iko kwa wingi. Na ni vyakula ambavyo ni vya kiasili ambavyo havina madhara yoyote mwilini. Ndiposa huwa napenda kuitumia haswa mboga ya kienyeji huwa inatumika katika kupunguza pengine kemikali mingi ambazo ziko tumboni. Na pia huwa inasaidia kungarisha ngozi. Na hata kufanya wakati yenye unaenda haja kubwa inakuwa rahisi. Kwa sababu ni mboga nzuri sana ambayo ikona madini mengi ambayo yanazuia magonjwa mengi. Na imekuwa ni chakula ambacho ni kitamu sana ambacho tumekuwa tukila. Tangia, tuzaliwe na mbaka sasa hivi ingawaje wakati mwingine. Pengine nikule ugali na maziwa. Lakini nikikosa mboga ya kienyeji kwa sababu inakuwa lazima uichune mapema ndio uitayarishe, uipike huwa ina chukua muda kidogo ata ineeza chukua siku moja, ukipika leo alafu kesho yake ndio ukule. Lakini chakula kama ugali ni chakula ambacho kinaenziwa na ni kinapendwa sana na watu wengi haswa kwa sehemu ambayo natoka ndiposa nilipenda tu ugali kama chakula ambacho nikitamu sana na hakina gharama kubwa kwa sababu bora uchemshe maji alafu uongeze ndani unga itakuwa umeshapika ugali haiku gharimu muda iku gharimu vitu vingi ila inakugharimu tu kupika kwa haraka alafu maziwa unaweza kutumia maziwa ambayo imelala ni maziwa unaweza kuweka zaidi ya wiki kama mbili hivi sasa wewe ukitaka kutumia ugali unaenda tu tunapiga ugali kama dakika tano hivi alafu unaenda unachota maziwa kwa kibuyu na unakunywa kwa sababu iko tayari na haiwzi kuharibika kwa urahisi lakini chakula kama pia mboga kienyeji ni chakula ambacho ikipika kinaweza kaa kama muda wa wiki moja bora umeweka mzuri na unaongeza maziwa kidogo ndani. Ni chakula kitamu ambacho kinapendwa pia kuliwa na watu wenye umri umeenda kwa sababu hicho ndo chakula wana ambiwa hospitalini wakule kwa sababu kiko na madini mengi sana. Alafu ugali kwa watu sisi pengine tunafanya kazi ngumu kidogo kazi ya shamba na kazi pengine ya kushughulikia ngombe, huwa tunatumia ugali kwa sababu iko na nguvu mingi. Na huwa inatusaidia sana katika kumakinika na hata kufanya kazi yetu kwa wepesi. Kwa sababu ukitumia pengine tuseme chakula kama mchele huwezi fanya kazi ngumu kama kuwalisha ngombe. Kama kuenda shambani na kuwatafutia majani. Ama pia kuenda kupanda mimea shambani. Hiyo kidogo inakua ngumu kwa kazi yako lakini ni chakula kizuri kama vila ugali mboga na maziwa. Hiyo ni chakula ambacho kinakupaa nguvu kwa wingi sana. So ukienda shambani utafanya kazi vizuri utapalilia vizuri. Na ukiwalisha ngombe utakuwa na nguvu ya kuwalisha mpaka washibe. Alafu kitu kingine ambacho nilipenda na maziwa. Maziwa yanasaidia hata meno na hata mfupa zetu zinakuwa vizuri. Kwa sababu napenda kuyatumia maziwa imenifanya kwa muda mrefu sana meno kutoniuma na pia imenisaidia kufanya mfupa zangu ziwe ngumu na ninapo tembea nakuwa na nguvu mingi sana. Pia ina nisaidia katika hata afya yangu. Kwa sababu mara mingi utapata tuanenda hospitalini. Wanaambia chakula lishebora. Pengine wamekuwa wakikula tu chakula ambacho hakina hakipei mwili nguvu ama hakina madini ya kutosha ya kusaidia mwili. Lakini ukikula chakula ya kienyeji kama vile mboga ya kienyeji. Ugali na maziwa hiyo ikona madini mengi sana ya kusaidia mwili. Ukue na nguvu na hata upigane na magonjwa yote ambayo yanakuja kutatiza mwili. Na hiyo imekuwa ni vizuri sana imetusaidia katika kuishi na kufanya kazi tukiwa na afya.